Napenderea zaidi kusoma habari mtandaoni kuliko kusoma gazeti ra karatasi. Na chaguo hili ilimetokana na mabadiliko ya teknolojia pamoja na mtindo wa maisha wa sasa. Habari mtandaoni hunipa urahisi, kazi na upana wa taarifa, kwa namna ambayo wa magazeti ya jadi hayawezi tena kutokuwa kiwango kile kile. Kwanza kabisa urahisi na upatikanaji ni sababu kubwa kupitia simu au kompyuta naweza kupata habari wakati wowote na mahali popote iwe nipo nyumbani safarini kazini au nikipumzika. Si lazima nisubiri gazeti la asubuhi au nitafute duka la magazeti. Habari mtandaoni zinapatikana kwa kubonyeza tu. Jambo linaloendana sana na maisha yenye shughuli nyingi. Pili, kazi ya habari mtandaoni ni ya kipekee. Matukio yanapotokea, taarifa hutolewa papo hapo. Hili ni muhimu sana hasa katika masuala ya dharura. Siasa, uchumi au matukio ya kimataifa. Magazeti ya karatasi mara nyingi huripoti kilichotokea jana. Wakati mtandaoni unaeza kufuata kufuatilia kinacho endelea. Sasa hivi, hii hunifanya nijisikie kuwa karibu zaidi na dunia na matukio ya nayo endelea.

Napenda sana kutembea kwa miguu kwa kweri ni moja wapo ys shuguri ni nazo thamini zaidi katika maisha ya kila siku. Kutembea kwa miguu kwangu, siyo tuu njia ya kutoka sehemu moja kwenye nyingine. Bari ni muda wa kujitunza, kutafakari na kuungana na mazingira yanayo nizunguka. Kwanza kabisa, kutembea kwa miguu kuna faida kubwa kiafya unisaidia kuweka mwili katika hari nzuri bila kuhitaji mazoezi magumu. Au vifaa marum kutembea mara kwa mara husaidia kuboresha mzunguko wa damu, kuimarisha moyo na kudumisha uzito unaofa. Pia, hunifanya najisikia mwepesi murini na mwenye nguvu zaidi. Haasa, ninapotembea asubuhi au jioni wakati, hewa ni turivu.

Kwa kawaida napata habari kutoka vianzo baribari, lakini kuwa kiasikikubwa hutamea mtadao kupitia simiangu, jia hii imenifanya niwe karibu zaidi na taarifa za dunia kwa zababia urahisi, kasi na upano habari zinazo patikana. Katika dunia reo, habari hubadirika haraka sana na mtandao hunipa nafasi ya kufuatiria kinacho ederea kwa wakati harisi. Jezo changu kiku ni tavuti za habari zina zowaminika, hasa zile za nye histori ya nzuri ya uwadishi, wakitaruma na tarifa zilizo dhibitishwa, na penda kusoma habari kutoka vianzo tofauti hili kupata mtazamo mpana. Kukufanya hivyo, ninaepuka kuwamini habari kutoka upande moja pekee. Habari moja ikiandikwa na vyombo tofauti hunisaidia kwa mkutadha wake vizuri na kutofautisha kati ya ukweri na maoni.

Napenda chakula kisicho na mafuta mingi, ingawa siwezi kusema kwamba na kiepuka kabisa chakula chenye mafuta. Chaguo hiri limetokana na ueruwa wangu wa afya, muiri wangu na aina ya maisha ninayo taka kuhishi kwa mda mrefu. Kadri mtu anavyoendelea kujifunza kuhusu afya divyo anavyo anza kuwa makini zaidi na kire anachoeka mwilini. Kwanza kabisa chakura kisicho na mafuta mingi hunifanya njisikie mwepesi na mwenye nguvu. Nimegudua kwamba ni kila chakura chenye mafuta mengi maranyingi huhisi uzito tumboni. Usingizi mwingi na uchovu lakini ni kila chakura chenye mafuta kidogo kama mboga nafaka matuda au protini zilizoandariwa kwa jia rahisi kama kuchemshwa au kuchomwa. Nahisi muiri wangu unafanya kazi vizuri zaidi. Hari hii unisaidia kuenderea na shuguri za kila siku bira kero.